Ninatumia program mbalimbali mara kwa mara kulingana na mahitaji ya kazi na maisha ya kila siku. Kwa kazi, hutumia program za kuandika na kuandaa nyaraka kama Microsoft Word au Google Documents, pamoja na Excel au Google Sheets kwa kupanga na kuchambua taarifa. Pia kutumia program za mawasiliano kama barua pepe, WhatsApp na majukwaa ya mikutano ya mtandaoni kama Zoom au Google Meet kwaajili ya mawasiliano au shirikiano kazini. Kwa kujifunza na burudani kutumia kivinjari cha intaneti kutafuta taarifa, kusoma habari au kutazama video za kielimu kwa ujumla. Programu ninazotumia mara nyingi hunisaidia kuongeza ufanisi, kuwasiliana vizuri na kusimama majukumu yangu na kuyasimamia majukumu yangu ya kila siku kwa urahisi.